Hujambo, najibu hili swali kuwa nafanya nini wakati wa wasiwasi. Mambo, mengi yanaweza kunitia wasiwasi kama yafuatayo, kazi au masomo. Hofu ya kufanya makosa, kukosa muda wa mwisho, au kutofanya vizuri. Ya pili fedha mawazo kuhusu kulipia bili ada au kutokuwa na akiba ya kutosha. Familia na mahusiano, migogoro, kutoelewana au hofu ya kuwatisha, kuwakatisha tamaa watu nawapenda. Afya, kujihofia kama afya yangu itakuja kuni katikati yangu na mipango zangu na jinsi navyo huwa na nafanya nikiwa na wasiwasi. La kwanza, jambo la kwanza kupumua kwa kina, napumua taratibu, nikiingiza hewa pole pole na kuitoa taratibu ili kupunguza msongo wa mawazo, kusikiliza muziki mtulivu. Muziki hunisaidia kupumzika na kusahau mawazo ya nayo nisumbua, kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Kutembea kidogo hunisaidia kutoa mawazo mabaya na kujisikia nafuu. Kuongea na mtu ninae muamini, kushiriki hisia zangu na rafiki au mwanafamilia hunifanya njisikie huru. Kuandika mawazo yangu, hunisaidia kupanga mawazo na kuelewa kinachonisumbua. Jambo la mwisho, kupumzika au kutafakari. Kutulia kimia kwa daka chache, hunisaidia kunirudisha, kurudisha amani ya ndani. Wasiwasi usipoisha huwa naongea na watu, nazungumza na watu, kadhaa ili wanisaidie. Mtu wa kwanza ni rafiki wa karibu, ule anayenielewa na hani hukumu, na pia huwa naongea na mshauri au mtaalamu wa afya ya akili. Kama wasiwasi umekua mwingi au wa muda mrefu kuongea na mtalamu, huni saidia sana. Asante.

Hamjambo, najibu hili swali, ni lengo gani la muda mrefu nina kazini. Kwanza, naeza kusema hivi. Nilifahamu lengo langu la kazini kwa njia kadhaa ya kuanza kwa kujitambua. Nilijiuliza napenda nini, nina uwezo gani na ninachofurahia kufanya. Ya pili, kwa uzoefu wa maisha kupitia masomo, kazi ndogo ndogo au mafunzo, niligundua kile kinachonifaa na kunivutia. La tatu, kwa ushauri wa wengine, nilizungumza na wazazi, walimu au watu waliobobea katika kazi hiyo wakaniunga mkono na kunipa mwelekeo. La nne kwa kujaribu mambo tofauti. Nilijaribu kazi au shughuli mbalimbali hadi nikapata ile inayolingana na vipaji na malengo yangu. Sasa, nataka sasa kuzungumza kuhusu lengo langu au kujibu hilo swali. Lengo langu la muda mrefu kazini ni, jambo la kwanza, kupata mafanikio katika taaluma yangu. Nataka kuwa mtaalamu mzuri na anaheshimika katika kazi ninayofanya. La pili, kujifunza au kukuza ujuzi wangu. Nataka kuendelea kujifunza ili niwe bora zaidi kila siku. Jambo la tatu, kupata nafasi ya juu au uongozi. Natamani siku moja kwa kiongozi, kuwa kiongozi au msimamizi na kusaidia wengine kufanikiwa. Jambo la nne kuwa na kipato kizuri na maisha bora. Nataka kazi yangu inisaidie kujitegemea na kusaidia familia yangu. Pia naeza weka kazi yangu nikiwa na nimeweka pesa nyingi kando kuendelesha kuanzisha biashara, na pia kuwapatia vijana fursa ya kazi. Jambo la mwisho kupata kazi yenye maana, nataka kazi yangu iwe na mchango mzuri kwa jamii na kuwasaidia watu wengine. Kutimiza lengo langu kazini kumenifanya nijisikie na furaha na furaha kubwa. Na hii si mafanikio kwa sababu jitihada zangu zitalipa, najisikia kujiamini zaidi kwa kuwa najua uwezo wangu unatosha kufanikisha malengo yangu, najisikia kurithika na maisha yangu kwa sababu nitakuwa na kazi yenye maana na inayonisaidia kukua binafsi. Najisikia niko na thamani na motisha kwa sababu kufanikisha lengo langu kunanipa nguvu ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Asanti.

Hamjambo, najibu hili swali, shugli yangu ya kupendeza ni ipi. Shugli ya kupendeza ni ile ninayofraia kufanya. Inanifanya, nijisikea, furaha, na kuridhika. Langu ni kuchora. Ninapopata mda wangu wa bure, shugli yangu ninayopendezwa nayo ni kuchora. Kuchora kuna nifanya nijisikie furaha na amani ya ndani. Nikiwa na penseli, rangi, na karatasi naweza kuunda picha za mambo ninayopenda au mawazo yangu ya kipekee. Kupitia kuchora najifunza kuwa mvumilivu kwa sababu ni si kila kitu kinatokea haraka. Pia ninajifunza kuwa mbunifu na kutumia fikra zangu kwa njia za kipekee. Shugli hii pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwani wakati nikiwa nikichora, mawazo yangu yanakuwa tulivu na ninafrahia kila mstari niliunda. Kuchora pia ni njia ya kuonyesha hisia zangu bila maneno. Ninaweza kuonyesha furaha, uzuni au hata ndoto zangu kupitia rangi na muundo wa picha. Kwa hiyo, kuchora si tu burudani kwangu bali ni njia ya kujieleza na kujifunza mambo mapya kila siku. Kwa hakika, shugli hii imenifanya nijisikie furaha, amani na kujivunia kazi yangu na ninatarijia kuendelea kuichunguza na kuiboresha kila siku. Niligundua napenda kuchora nikiwa kidato cha pili. Nilijikuta nachora wakati nina mda wa kupumzika asanta.

Hamjambo, najibu hili swali, je ninapenda kutembea msituni. Shughuli ninayopendezwa nayo sana ni kutembea msituni. Nikipata muda wa bure, napenda kwenda msituni kuona miti, mimea na wanyama. Kutembea msituni, kuna nifanya nijisikie amani na furaha. Kwani najihisi mbali na kelele na msongo wa mji. Wakati nikipita katika njia za misituni naona manzara mzuri nasikiliza sauti za ndege na kupumua hewa safi. Hii hunifanya nijisikie tulivu na mwenye nguvu na pia hunisaidia kuboresha mwili wangu kwa kuwa na kutembea ni mazoezi. Mazuri aidha kutembea msituni hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu asili na kuthamini uzuri wa mazingira. Shughuli hii si burudani kwangu bali pia ni njia ya kujisahihisha na kufurahia maisha na kupata amani ya ndani. Kwa hivyo, kila ninapokuwa na nafasi hakika napenda kwenda msituni na kufurahia uzuri wa asili, unaonipa nguvu na furaha ya ukweli. Kutembea msituni kuna nifanya nijisikie napendwa kwa sababu nipo karibu na mimea na wanyama. Aidha kutembea misituni hunipana nafasi ya kupumzika nasahau shida zangu naanza kuongea na wanyama. Kuongea na wanyama hunisaidia mawazoni, kuwalisha, kuwapiga picha na msituni pia huwa na amani yake. Amani iko msitu ni sidhani kama naeza ipata pahali pengine. Hata daktari wangu wa mawazo alinishauri nikiwa na mawazo mengi nijiweke kwa msitu. Hapo ndipo naamini na kuna amani inahua inani kujia yenye. Hadi waleo siwezi eleza huwa inatoka wapi lakini msituni ni mambo ni pahali muhimu sana kwa maisha yangu. Ata nikipata nafasi huwa naambia watu wa wasikate mti kwa sababu miti ni uhai na asante.

Habari za asububi, ninge penda kujibu hili swali mchezo gani, ningependa kujaribu, ningependa kuongelelea mchezo za video. Kuna manufaa makuu ya kucheza michezo za video ambayo inaweza kutumia kuelezea mbona napenda hizi mchezo. Jambo la kwanza ni kuendeleza akili na ujuzi wa kufikiria. Michezo mingi ya video hasaa ile ya ufundisha ufikiriaji wa kimkakati. Lapili ni kushirikiana na wachezaji wengine. Michezo ya mitandaoni ufundisha ushirikiano, mawasiliano na kuunda timu ili kufanikisha malengo ya pamoja. Tatu, kuonyesha ubunifu. Michezo ya video ufanya nijifunze mbinu za kufikiria na kujaribu mawazo mapya. Burudani na kupumzika. Michezo ya video ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kupata furaha na burudani. Kujifunza udhibiti wa shinikizo. Michezo ya ushindani hufundisha, unifundisha kusimamia msongo na kubaki makini chini ya shinikizo. Jambo linaloweza kusaidia hata maisha ya kila. Naelewa kwamba kuna baadhi ya michezo. Kwa ufupi wacha nifafanue mbona ningependa kujaribu michezo za video. Leo nataka kuzungumsa kuhusu jambo ambalo lina chukua muda mwingi wa watu wengi leo michezo ya video. Michezo ya video si tu burudani mbali ni njia ya kunifunza, kushirikiana na wengine na kuonyesha ubunifu. Michezo ya video inaweza kunisaidia kukuza ufahamu wa kimufumo, pangilio wa akili na kuendeleza ujuzi wa kutatua matatizo. Kwa mfano naam naongelelea mchezo wa FIFA, hata hivyo ni muhimu kutumia michezo ya video kwa kiasi kinachofaa. Kila kitu chenye kiasi ni kizuri na michezo ya video haipaswi kuadhiri masomo, kazi au mahusiano yetu ya kila siku. Kwa kumalizia, michezo ya video ni zaidi ya burudani ni fursa ya kujifunza, kuonyesha ubunifu na kuungana na watu kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Tuiche kwa hekima na nifurahie faida zake. Je, nani atajitolea kunifunza kucheza P.S?

Habari za jioni, ninataka kujibu hili swali, ninapotaka kustarehe huwa nafanya nini. Leo nataka kuzungumza kuhusu jambo la muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Starehe. Starehe ni hali ambapo umwili na akili hupumzika ambapo ninapata utulivu na furaha. Hii situ burudani bali ni muhimu kwa afya yangu na akili na mwili. Wakati nina starehe misuli yangu inapumzika, mawazo mabaya, hupungua na moyo unakuwa mwepesi. Starehe pia hunisaidia kwa ufahamu bora, ufanya maamuzi kwa akili, nilio nayo na hata kulala vizuri. Usiku, bila starehe maisha yanakuwa yenye msongo, uchovu na mara nyingi huzidi kuathiri afya yangu. Kwa hivyo, ndugu na dada ningependa kuwashauri, mtafute mda wa kustarehe. Nafahamu kwamba maisha ina mambo mengi lakini ni muhimu kujichunga. Hapo hivyo ndivyo unaeza chunga wenzako. Starehe nakumbuka kuna wakati sikuwa napata nafasi ya kustarehe. Nilikuwa nashangaa. Lini nitapumzisha akili yangu. Niko shule, niko kazi, lakini huo muda ulipita na nikafurahia. Starehe ina umuhimu kwa maisha yetu. Si kila jambo tunafaa kuchukuwana ni kama kesho haipo. Baadhi ya mambo mimi ufanya wakati wa starehe ni jambo la kwanza kucheza michezo ya video. La pili kusoma au kusikiliza hadithi. Hiwe ni kitabu, riwaya au podcasti inaeza kunipumzisha na kuingiza mawazo yangu kwenye ulimwengu mwingine. La tatu kutembea au kuwa nje. Kutembea kwenye mahali pana hewa safi kama mstuni na la nne kusikiliza muziki. Muziki unapunguza mawazo yangu. Kuna aina mbili za mziki, ukitaka kusaree vyema, sikiliza mziki yenye inatuliza roho. Jambo la tano, kuchora kupika au ubunifu mwingine. Napenda huwa narithika nikimalizia kuchora kwa kuwa nasikia moyo umefurahi. La jambo la mwisho ni kutazama filamu naam asanti.

Hamjambo, ninajibu hili swali na sherekea sikukuu vipi. Ni vyema kufahamu kwamba nitakuwa nikiongelelea siku kadhaa. La kwanza, sikukuu za kidini. Zinausiana na imani na ibada za dini. La pili, sikukuu za kitaifa. Zina sherekea historia, taifa au mashujaa wa nchi. La tatu, sikukuu za familia au za kibinafsi zina sherekea matukio muhimu ya familia au maisha ya mtu binafsi. Na kwa hizo sikukuu, kuna sikukuu zile ambazo huwa nasherekea na familia ikiwemo la hizi siku kuu za za kidini na pia za kitaifa. Sikukuu zingine huwa nasherekea na marafiki kama za kitaifa na zingine huwa na sherekea na kanisa kama sikukuu za kidini. Mfano siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristu. Hayo ni baadhi ya sikukuu ambazo huwa nasherekea. Nataka kuzungumza kuhusu jambo muhimu sana. Sikukuu ni sehemu ya maisha yangu ya kijamii na tamaduni ni wakati wa furaha, sherehe na kuungana na familia, marafiki na jamii zetu. La kwanza, napaswa kuzingatia maana ya sikukuu hiyo. Hunisaidia kuelewa jinsi nitavyoisherehekea. La pili, sherehe ni pamoja na kushirikiana na wengine. Naweza kupanga michezo, muziki, chakula cha pamoja na shughli za kimsingi zinazorahisisha, furaha ya kila mtu. Tatu, napaswa kusherekea kwa usalama na kwa heshima. Heshima ni jambo la muhimu ambalo tunafaa kuzingatia kwa maisha ya kisasa. Kwa sababu nilikuja kuona kuwa ama kuelewa kuwa ni rahisi sana kupotea kwa mambo za dunia nisipojichunga. Wakati ninasherekea huwa najiweka mahali, pasipo na hatari. Najua kwamba wale nasherekea nao, kama kutakuwa na jambo mbaya, litatokea watanilinda. Naam, kwa kumalizia kusherekea sikukuu, si tu burudani, ni fursa ya kuungana, kufarahia na kuenzi maisha yetu na tamaduni zetu. Tuweke sherehe hizi kuwa sehemu za maana sana kwa maisha yetu na tujiheshimu asante.

Habari za jioni, kwa sasa nataka kujibu hili swali kampuni gani ya teknolojia ni nayo amini. Na, swali nzuri kabisa. Samsung ni kampuni kubwa ya teknolojia kutoka Korea kusini inayojulikana duniani kwa kutengeneza vifaa na huduma mbalimbali za kiteknolojia. Samsung ilianzishwa mwaka miaka mia iliopita na Lee, Byung, Chul, nchini korea kusini, bidhaa na huduma zake. Samsung hutengeneza na kuuza simu za mkononi kama Samsung Galaxy, televisheni, kompyuta na tablet, friji, mashine za kuosha na vifaa vya nyumbani, vifaa vya kielektroniki na umarufu wake, Samsung ni miongoni mwa kampuni kubwa zaidi za kiteknolojia duniani. Na ni mshindani mkubwa wa Apple kwenye soko la simu janja. Napenda simu au rununu za Samsung kwa sababu zina picha nzuri. Ukipigwa picha na simu ya Samsung, uilinganisha picha hilo na simu la iPhone utaona kuna tofauti kubwa. Na Samsung hutengeneza bidhaa za kudumu. Kwa mfano kuna wakati nilikaa na simu la Samsung kwa jumla ya miaka sita. Ndiposa simu likaanza kunisumbua. Kwa hivo kama unataka kitu itakupatia thamani ya pesa yako ningeku ningekushauri ujaribu simu za Samsung. Kila mwaka Samsung hutuonesha ujuzi wake katika soko kwa kutuonesha simu mpya. Na simu za Samsung, ni simu za maana sana. Nina fridge ya Samsung kwa nyumba yangu. Lilo friji nililinunua miaka huu ni kama mwaka wangu wa sita kutumia na halijawahi nisumbua. Kwa kumalizia Samsung ni mfano mzuri wa kampuni inayotumia ubunifu na bidii kubadilisha dunia na kuboresha maisha yetu. Asante.

Habari za jioni mwenzangu, ningependa kujibu hili swali, je nimewai kulima. Ndiyo, ukulima ni kazi nzuri sana. Ni njia ya kufanya zoezi pia. Lakini, nakumbuka nilianza kulima, pale nilipo maliza kidato cha nne. Huwa kuna muda mrefu katikati ya kumaliza kidato cha nne na kujiingiza katika chuo kikuu. Nilitumia hiyo nafasi ya miezi sita kujifunza ukulima. Nilikuwa nalima kwa sababu ni moja ya shugli muhimu sana katika maisha yangu na katika jamii yetu. Nili kupitia kilimo nilijifunza umuhimu wa bidii, subra na kufanya kazi kwa mikono yangu. Pia nilijifunza kuwa chakula tunachokula hutokana na juhudi kubwa za wakulima. Kilimo hunifanya nijisikie karibu na mazingira na kunisaidia kuelewa dhamani ya ardhi na mvua. Kwa kweli, kulima ni kazi muhimu sana kwa maendeleo ya familia na taifa. Ningependa kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kulima matunda. Kulima matunda ni shugli muhimu sana katika maisha yangu. Naam, matunda nilikuwa na limia ni maembe. Haya matunda yalikuwa hayana kazi mingi. Kisha uki nilikuwa na chukua maembe naukausha mbegu wake na ukausha kabisa kisa na maana naandaa mchanga nachukua manyua wajua uku kulikuwa na mbuzi. Sasa hiyo manyua yake nilikuwa nachota kidogo na changa nyanya. Mchanga alafu naweka kila mbegu kwa nafasi yake ndio zipate umuhimu sawa yani zipate kila mti ukue na nutrienti nzuri zaidi ya hayo kilimo cha matunda ni chanzo kizuri cha ajira na biashara. Nilitililia maanani na nilikuwa nalima ili nipate kuuza. Wajua embe ni tunda lenye huku lapatikananga kutoka mwezi wa kumi na moja hadi mwezi wa pili. Lakini mimi sasa nilikuwa na hiyo fursa ya kuingia kwa hiyo soko. Nikiuza maembe izo miezi kwa sababu hazikuwa kwa soko. Kwa kumalizia ningependa kuhimiza kila mtu apende kulima matunda kwa sababu ni njia raisi ya kujipatia chakula. Kipato na kulinda afya zetu pamoja na mazingira. Asante.